Utoto wangu ulikuwa umejaa mambo niliopenda kufanya ambayo yalileta furaha na kunipa kumbukumbu mzuri nilipenda sana kucheza na marafiki zangu nje. Hasa michezo kama kukimbizana, kuruka kamba na kucheza mpira. Michezo hiyo ilinifanya nijisikie huru, mwenye furaha na mwenye nguvu nyingi. Pia nilifurahi kuendesha baiskeli na kuchunguza maeneo ya karibu jambo lililonifanya nijifunze kuwa mdadisi na mjasiri mbali na mchezo nilikuwa nilipenda pia kusikiliza hadithi kuchora na kuimba wakati mwingine nilikaa pekee yangu nikicheza na vinyago au nikibuni mchezo yangu mwenyewe jambo lililo nisaidia kukuza ubunifu wangu shule ilipokuwa imefungwa nilifurahia kutumia muda mwingi na kufurahia kusaidia kazi ndogo ndogo za nyumbani na kucheka kwa pamoja kwa ujumla mambo nilio penda kufanya utotoni yalinijenga kuwa mtu mwenye furaha ubunifu na anaye thamini urafiki hadi leo.

Mimi huzasisha vifaa vyangu pale pale tu ninapo ona ufanisi wake umeanza kupungua sipendi kununua kifaa kipya kila toleo jipya linapo toka bali nasubiri hadi kifaa cha sasa kishindwe kuendesha programu za kisasa zinazohitaji kwa ajili ya kazi yangu kwa kawaida, simu yangu ya mkononi ninaweza kuibadilisha baada ya miaka miwili au mitatu hii ni kwa sababu betri na kazi ya simu huanza kufifia baada ya muda huo na nahitaji kifaa kinachoweza kuhimili pilka pilka za simu mzima bila kuzima katikati ya safari kwa upande wa kompyuta, mimi huichelewesha zaidi na kuibadilisha baada ya miaka minne hadi mitano huwa ninaongeza uwezo wa ndani kwanza ili kuifanya iendelee kuwa na na kasi kabla ya kuamua kununua mashine mpya kabisa kwa ajili ya uchambuzi wa hata hivyo kuhusu programu mimi husasisha mara moja kila ninapopata taarifa ya toleo jipya. Sasisho ya programu ni muhimu kwa usalama wa kidijitali na kuhakikisha kuwa vifaa vyangu vinafanya kazi kwa ushirikiano mzuri wa teknolojia mpya zinazojipuka kila siku.